Naweza sema kwamba napenda hesabu lakini hesabu naopenda zaidi ni hesabu ya pesa hesabu ina husiana na kuu na pesa ama kuhesabu hela iyo ndo hesabu napenda. Lakini hesabu zingine tofauti siwezi sema kwamba nazipenda lakini si vile.

Siwezi sema kwamba kuwianisha kazi na maisha ya kibinafsi ni rahisi vile lakini kwa upande wangu nahakikisha kwamba wakati wa kazi ni wa kazi, wakati wa maisha ya kibinafsi ni wakati wa maisha ya kibinafsi. Hata kama kazi itachukua muda mrefu, nitahakikisha kwamba nimetenga nafasi ama muda mfupi wa maisha yangu ya kibinafsi.

Napenda kukula sukumawiki na spinach. Hiyo ndio mboga nawezasema napenda kukula ama mboga ya kienyeji. Sijui kama mwaifahamu mboga ya kienyeji lakini mboga ya kienyeji ya kiafrika yenye matawi ambayo yana majina mbalimbali lakini mboga ya kienyeji.